Mwanzoni mwa kila mwezi, naketi na kuandika malengo yangu matatu ambayo niya kutosha kuyafikia. Ninaweka malengo ambayo ni maalum na yanaweza kupimika kama vile kukamilisha miradi fulani au kujifunza ujuzi mpya wa kazi. Ninatumia daftari maalum la kueka malengo yangu na ninayagawanya katika hatuwa ndogondogo za kila wiki ili kuona maendeleo yangu.

Ninafua nguo marambili kwa wiki. Kawaida ninafua siku ya jumamosi na jumatano ili nguo zangu ziwe safi daima na nisikue na nguo nyingi sana zinazongoja kufuliwa. Jumamosi ninafua nguo nzito kama vile blanketi, taulo na shuka za kitanda. Jumatano ninafua nguo za kawaida za kuvaa kama shati, suruali na nguo za ndani.

Ninaanza kwa kuweka mazingira ya wazi ambayo kila mtu anajisikia huru kutoa maoni yake bila hofu. Ninapenda kuwasikiliza watu wote na kuwapa na fasi sawa ya kushiriki katika majadiliano na maamuzi ya timu. Natambua na kushirekea mchango kwa kila mtu ili wajisikie wanadhaminiwa na kuhamasishwa kuendelea kushirikiana.